Je, umewahi kuona bahari? Ndiyo, nimewahi kuona bahari. Katika msimu huu wa krismasi, niliweza kupata bahati ya kusafiri hadi mombasani na huko ndiyo nilipata nafasi ya kuona bahari. Aah, bahari ni kubwa sana yapendeza na pia kuogelea pia. Haya.

Kinywaji gani cha baridi unachopenda? Mimi napenda kinywaji cha maembe. Kwanza kukiwa na wakati wa jua mingi huko nje, hiki kinywaji hukuwa mzuri sana kwanza kikiwa baridi. Ninapenda kutengenezea familia yangu na pia mimi mwenyewe.

Filamu ambayo ninayoipenda zaidi ni filamu ya komedi. Hii filamu mara ya kwanza kuiona ilikuwa katika utotoni. Nakumbuka ndugu zangu na wazazi wangu walikuwa wanaeka hii filamu tunaona sisi wote pamoja. Hii filamu ni mzuri sana na kila ninapokumbuka huwa wakati tukiona ninahisi furaha mingi. Hii filamu ni mzuri sana na kila mtu anapaswa kuiona. Inanifurahisha sana na naeza taka kuiona tena.

Huwa natumia njia la meditation kupumzika. Hili njia niligundua wakati nilikuwa ninafanya kazi mingi. Mwili huu unachoka na saa zingine ni vyema kupumzika na pia kuhisi vizuri. Ningependa kushiriki katika hili zoezi kwa masaa kama mbili hivi ama tatu. Huwa nahisi vizuri sana na pia nasikia mwili umekuwa sawa. Hili tendo ni mzuri sana na kila mtu anafaa afanye.

Mara nyingi wikendi huwa napenda kuona wanyama pori. Hili tendo huwa linakua mzuri sana. Ninapenda kuenda kuwaona tukiwa na ndugu zangu na pia marafiki wangu. Kuona wanyama pori ni vyema sana na pia inasaidia mwili kwa sababu unaweza kuangalia mambo zingine ambayo hujazoea kuona kila siku. Nadhani pia ni vizuri kuvihifadhi wanyama pori na pia kuwaheshimu.

Mimi napenda kahawa sana. Kila siku ninapoamka, hii ndo inakuanga kitu ya kwanza ya kukula kama kiamsha kinywa. Kahawa ni mzuri sana kwa sababu inaezanga kuweka mwili ikuwe sawa. Wakati unasikia umechoka, kahawa huwa inafanya unapata nafuu. Kahawa ni kitu mzuri sana na kila mtu anafaa akunywe. Sana sana napenda kahawa ambayo haina sukari hata kidogo.